Nimi kwa muda wa kama miezi sita sijawahi kutumia pesa za cash, sijawahi tumia pesa ambazo ni solid Natumianga digital money kwa sababu hizi ndio pesa ambazo naona kama siwezi nikatumia vibaya Kwa sababu nikiwa na pesa, kila nikiona kitu nanunua Lakini ikiwa kwa simu kuna ile uvivu wa kuchukua simu kulipa mambo kama hayo.

Mbali alifundisha mimi jambo muhimu sana. Kuna jamaa nilipatana kwa mtadao, alinifunza jinsi yukupiga simu ambayo mtu asha kublock. Ama asha kuweka kwa blacklist. Unaweza ukapiga simu. Na alifunza hicho kitu hatujua japo kuwa ni rafiki yangu kwa mtadao hatujawai kutana.

Mimi napenda kwamka usiku, napenda kufanya mambo yangu usiku kwa sababu, usiku ndo wakati ambayo akiili imerelax, wakati mwingi usiku watu washalala, kwa hiyo nikifanya kazi zangu, uwasifikiri kwamba watu watasemaji, nafanya nikiona ile creativity, nafanya nikiwa na utulivu aina.

Kwa mfano mimi nimefuga nyuki kwa hiyo napenda asali Mimi kufuga nyuki nikuwa manesha napenda asali lakini Si yangu tuu nafuga pia ya kuuza Napenda ya kuuza kwa hiyo ni raha kuona kwamba napenda asali na nimefuga asali ama nimefuga nyuki kwa hiyo ni jambo la kufuraiya na napenda sana wagatue kila asali kwa sababu inafaida kuliko sukari ya kawaida.

Nimi kufano sija wei kuogelea kwa hiyo siwezi nikasema kwamba napenda kuogelea kwa sawa sija iskia ama sija isi hile raha ya kuogelea kwa sawa mala nyingi niko hapa Nairobi na sija tembea kule Mombasa ambapo kuna mabwawa kuna maaji makoba ambapo mtu anayaza kuogelea Nijia hapa kuwa pia Nairobi kuna waza kutengeneza sijatembea.

Maji nakunywa kila siku, maji nakunywa kila wakati. Sa maji ni sehemu yangu. Asilimia sabini na tano ya dunia ni maji. Kwa hiyo, inamaanisha kwamba pia asilimia kubwa, sabini kupanda ya mwili ni maji. Kwa hiyo, nahakikisha nimekunywa maji ya kutosha kila siku. Ili kuhakikisha kwamba afya imekidhi.

Neno siri zangu zote nimezihifadhi kwenye email kwa sababu email haiwezi kapotea sana hata ukibadilisha kile kifaa ambacho unatumia Kwa hiyo neno siri yangu na iweka sana kwenye email na naifadhi pale inakaapale nikisahau na rejea pale kwenye email na check.

Wakati ninafanya kazi zangu napenda ukimya, wakati niko raha napenda kelele, sana sana kelele ya mziki. Mziki hatuwezi tukasema ni kelele kwa sababu ina tuliza roho. Kuna mtu alisema kwamba mziki ni sabuni ya roho na kubaliana naye kwa sababu baadhi ya mambo ambayo napitia zile stress mawazo nikisikiliza mziki napona.

Napenda waandishi wawili. Mwadishi kiswahili ni Professor Ken Walibora. Napenda sana Professor Ken Walibora. Napenda pia mwandishi vitabu ya maisha, elimu wa maisha. Anajulikana kama Eric N. Andrew Kibe. Ambaye anaandika mambo ya kutetea wanaume pia nampenda huyo. Kwa hiyo, ni baadhi ya waandishi ambao nawapenda.

Nimi napenda kahawa kwa sababu sipendi sana chai Hata kwa nyumba yangu nanunuwa miikebe ya kahawa na kuwa anajitengenezia kwa majimoto sababu unamini kwamba kahawa inafanya kili yangu ikue active Kwa anapenda sana kahawa kuliko chai Nikuwa nakunye wakati nikuwa anatengenezwa na mama Pia process kubwa ya kutengenezwa kwa sababu lazima nimuwa maziwa lazima nimuwa jeji vitu kama hizo usipendi.

Mchana mimi hulala inakaa funny lakini ni kweli wakati siyuko kazi nalala wakati siyuko kazi nalala mchana kwa sababu usiku nafanya kazi mingi kwa hiyo mimi mchana hulala na I'm proud of that kwa sababu usiku silali na mwanadamu anafaa apumzike masaa karibu saba ama nane.

Nachukia kulima, saa inachosha, lakini siku zijazo Natamani kuwa mkulima, nitalima vitu mingi tu, ukulima wa kisasa, si ukulima wa kitambo Ukulima wa kitambo ulikuwa unaingia kwa shamba unalima tu, vitu za kukula Lakini huu ukulima utakuwa wa biashara Kwa napenda kulima, lakini ukulima wa kisasa.